Rangi ya kijani ni mmoja yapo ya rangi zinazo wakilisha uhai, matumaini na asili. Tunapongalia miti, majani au nyasi. Tunahisi utulivu na amani kwa sababu ya rangi ya kijani. Kijani ni ishara ya ukuwaji na uzima. Ndiyo maana mara nyingi. Tumika katika nembo za mashirika yanahusiana na mazingira au kilimo. Katika maisha ya kila siku, kijani pia hutumika kuashiria usalama. Kwa mfano, taa ya kijani barabarani inamaanisha unaweza kundelea na safari yako. Watu wengi pia hupenda kuvaa mavazi ya kijani kwa sababu inawakilisha utulivu na nguvuchanya. Mazao mengi tunayoykula yanakuwa na kijani kabla ya kuiva kama vile ndizi, maembe na mapera. Hii inaonyesha jinsi rangi ya kijani inavyo husiana moja kwa moja na mzunguko wa maisha. Wakulima wanapo yaona mashamba yao yakiwa ya kijani kibichi wanajua kwamba mazao yao ya nakuwa vizuri zaidi ya hayo, kijani nirangi inayokumbusha umuhimu wa kulinda mazingira. Tunapopanda miti na kutunza msitu tunasaidia dunia ibaki na uzuri wake wa kijani.